Ninaweka afya yangu nzuri kwa kula chakula bora kama matunda na mboga na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia nafanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kukimbia ili kuimarisha mwili. Ninalala usingizi wa kutosha ili mwili upumzike vizuri. Zaidi ya hayo najitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kupumzika na kufanya vitu ninavyopenda. Kwa kufanya haya yote naweza kudumisha afya njema ya mwili na akili.

Napendelea kuvaa tishati kuliko shati kwa sababu ni raisi na linanifanya nijisikie huru. Tishati linanifaa kwa matumizi ya kila siku hasa wakati wa joto au shughuli zisizo rasmi. Pia ni raisi kulinganisha na suruali au ku kaptula. Kwa ujumla, tishati hunipa faraja na uhuru ninaouhitaji katika maisha ya kila siku.

Napendelea kunyoa badala kuvaa ndevu kwa sababu unifanya nijisikie safi na nadhifu kila siku. Kunyoa ni raisi kutunza na unipa mwonekano wa kita alamu na wakuvutia. Pia kunyoa unanifanya nijisikie huru zaidi wakati wa shuguli za kila siku, kama shule, kazi au michezo. Kwa hivyo napendelea kuwa bila ndevu ilikuwa tayari kwa kila kitu na kuhisi faraja kila wakati.

Wakati ninapohisi wasiwasi na pumua kwa kina ili kupunguza shinikizo la mwili na akili Pia nafanya mambo ninavyopenda kama kusoma, kusigiliza muziki au kufanya mazoezi mepesi. Wakati mwingine ninaandika mawazo yangu ili kuyaondoa kichwani mwangu na kuzungumuza na rafiki ili kupata ushauri na faraji Zaidi ya hayo napanga hatua ndogondogo za kutatua tatizo. Jambo linalofanya nijisikie imara na kupunguza hofu.

Ndiyo, ninavaa saa kila wakati. Ninapenda kuvaa saa kwa sababu hunisaidia kuona muda haraka na kwa urahisi. Zaidi ya hayo, saa nisehemu ya mitindo yangu. Hunipa muonekano wakiasili na wakitaalamu. Pia, kuvaa saa hunifanya nijisikie tayari kila wakati na kunisaidia kupanga shughuli zangu za kila siku bila kupoteza muda.

Ningependa kuitembelea Japani kwa sababu ni nichi yenye mchanga nyiko wa utamaduni na wakale na teknolojia kisasa. Nilijisikia kuhusu mandhari yake ya ajabu kama vile milima ya Fuji na bustani za cherry blossom. Jambo lilinonifanya nitegemee sana. Ningependa kuwona miji ya kisasa kama Tokyo pamoja na maeneo ya kistoria kama vichochoro, vyakale na makumbusho. Ninapo fikiria kuhusu safari hiyo, ninaisi furaha na msisi mko.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mabegi ya kitambaa badala ya mabegi ya plastiki. Pia napendelea kutumia vyombo na vikombe ninavyoweza kutumika tena badala ya plastiki za moja kwa moja. Ninajaribu pia kuepuka bidhaa zenye plastiki nyingi. Zaidi ya hayo napanga kutupa plastiki sehemu zinazofa ili kulinda mazingira. Kwa kufanya haya ninasaidia kuweka dunia safi na nzuri kwa vizazi vijavyo.

Nilipenda sana sombo la sayansi shuleni kwa sababu ilinifundisha mambo ya kuvutia kuhusu mwili wa binadamu, mimea, wanyama na sayari Nilipenda pia kufanya majaribio darasani kwani yalinifanya nijifunze kwa vitendo na kuelewa kwa urahisi Sombo hili lilinifundisha jinsi ya kuwa makini, kufikiria kwa kina na kuuliza maswali.

Napendelea kula ugali kuliko wali kwa sababu ni raisi kutengeneza, linanipa nguvu na inafa na aina mbalimbali zamboga na samaki. Ugali pia ni sehemu ya tamaduni zetu na inanifanya niisi karibu na familia na jamii Kwa kila chakula, napenda kuhakikisha kinanipa lishebora na furaha. Kwa hivyo ugali ndio ninaoupenda zaidi.

Ninaisaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya uma. Pia natoa msaada kwa kuwasaidia watoto au wanafunzi wanaoitaji msaada wa masomo. Ninahamasisha watu kuhusu umuhimu wa afya, elimu na kuishi kwa amani. Saidi ya hayo ninashirikiana na wengine katika miradi ya maendeleo ya jamii kwa kufanya haya nachangia kuijenga jamii yenye mshikamano na maendeleo.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na msongamano wa kazi wakati mwingine, jambo linalofanya niwe na shinikizo la muda, pia mara nyingine kuna changamoto ya mawasiliano kati ya wa wafanyikazi ambayo inaweza kuleta mkanganyiko. Zaidi ya hayo kupata vifaa vya kazi vina vyohitajika mara zote huwa changamoto. Hata hivyo napanga vizuri muda wangu na kushirikana na wezangu ili kushinda changamoto hizi na kwa kikisha kuwa kazi inafanyika kwa ufanisi.

Ndiyo, ni mewai kushiriki mashindano katha shuleni na nje ya shule. Nilishiriki mashindano ya michezo, mashindano ya sana na uchoraji, na mara nyingine mashindano ya kujibu maswali ya kielimu. Kushiriki mashindano kuna nifundisha kushirikiana na wenzangu, kushinda hofu ya kuzungumza hadharani na kujifunza kutoka kwa wengine. Kila mara ni naposhiriki naisi msisimko na fura kwa sababu ni furta ya kujitahidi na kuonyesha uwezo wangu.

Nikitazama kutoka dirishani mwangu naona majengo madogo barabara na miti yenye majani ya kijani Napenda kuangalia nje asubui wakati jua linapuanza kuangaza kwa kuwa inaifanya mazingira kuwa ya kuvutia na tulivu Kadri msimu unavyo badilika, miti hubadilika rangi na baadhi ya mimea hupotea au kuota upya Jambo linalolifanya mandhari yawe tofauti kila mar ni kitazama nje na jisikia amani na furaha, maranyingi na pumzika au kufikiria mambo mazuri ni kitazama mandari hayo.

Napendelea mahali pa kukua kimya kuliko pa kelele kwa sababu kuna nisaidia kuzingatia vizuri na kufanya kazi kwa utulivu mahali kimya unifanya nijisike tulivu na kunipa nafasi ya kufikiria kwa kina Pia ninapokuwa mahali penye utulivu nafanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi na kuzingatia maelezo bila usumbufu Kwa hivyo napendelea kwa mahali pa kimya kila wakati.